Unafanya mazoezi ya mwili mara ngapi? Kwa jumla mimi hufanya mimi nina orodha ya ambavyo ninafanya mazoezi ya mwili. Tukianza na jumatatu, jumatatu, jumatano. Jumatatu, jumanne siku ya kucheza mpira wa kikapu. Jumatano ni asubuhi naamka kukimbia kilo mita mbili ama tatu kulingana na siku Jumatano na ijumaa namka kukimbia alafu alhamisi Alhamisi ni siku ya kucheza alhamisi na jumamosi ni siku ya kucheza mpira kwa hivo Jumatatu, jumanne, alhamisi na ijumaa ni siku zangu za kucheza mpira wa kikapu Alafu jumatatu na ijumaa ni siku zangu za kucheza za kukimbia asubuhi Alafu jumapili ni siku yangu ya kupumzika.

Wazee wa kwenu wanajikimu vipi kimaisha? Wazee wengi wa ninapokozaliwa wao ni wakulima kumaanisha wako na shamba na wako na wanyama, wengine wako na shamba, wengine wako na wanyama na wengine wako na shamba na wanyama. Kwa mfano, wanyama ambao wamewekwa wengi ni kama ngombe, mbuzi, kuku, na vifaranga vyake naam. Kwa hivo wazee wangu kwa mara mingi wao ni wakulima wa wanyama na mashamba kumaanisha wanakuza viazi wanakuza machungwa wanakuza mahindi kwa ujumla wanafanya ukulima wa shamba na ukulima wa wanyama.